Kwa kweli, mimi upenda sana kutumia programu tofauti tofauti kuringana na mahitaji ya siku ama kuringana na shuguli zangu za maisha. Wakati mwingi, utanipata natumia programu ya WhatsApp, ambapo naweza kuzungumza na familia marafiki na watu kwenye kazini ili kueza kuwasiliana. Hivyo tunatumiana picha wakati mwingine tunapigana simu za video, tunaweza kutazama na marafiki na familia. Programu nyingine ambayo mi hupenda kuitumia pia ni programu ya Instagram, ambapo sisi hupenda kutazama video fupi fupi. Na kutaka kujulia marafiki zangu wanaendelea kivipi huku na kule programu nyingine pia ambayo naitumia ni programu ya tikitoki ambapo tu na yote tu natumia kutazama video fupi fupi. Na kufuata mamba ambayo yanaenezwa kwenye nchi na katika kila kona. Programu nyingine pia ambapo naipenda kuitumia ni programu ya spotify. Ambapo hupenda kusikiliza wimbo kutoka kwa marafiki wengi katika shughuli za hapa na pale.

Utaratibu wangu wa kuweka malengo ya kila mwezi unahusishwa kwanza na uchambuzi wa kiini na wa kile lichopaza mwezi uliopita. Kisha, itaweza kutengeneza mipango na mikakati ambayo inazingatia, vipa umbele muhimu, zaidi wa kutumia kanuni ambazo ni kuviweza kuvunja malengo haya, kati ya yale malengo muhimu ama makubwa. Na malengo madogo amba madogo ambayo sio muhimu sana. Kisha tutaweza kufuatilia hatua mdogo za kuweza kutekeleza haya malengo. Ili kurahihisha ufuatiliaji wa maendeleo yenyewe. Kisha tutaweza kuwa na uwandaaji wa mazingira na vifaa vyote vinavohitajika. Hili kuweza kufanikisha majukumu yote. Ifikahapo tarehe ambayo tuliweza kuitenga. Kwamba majukumu haya ama malengo haya yanafaa kuwa yametekelezwa.

Kwa kweli, mimi mwenyewe napenda kupika. Sababu jikoni ni mahali ambapo ninaweza kuwa mbunifu. Kwa hivyo basi najikuta nimechanganya viungo mbalimbali na vionjo tofauti tofauti ili nikaweze kutengeneza mlo wenye ladha ya kipekee. Huku nikifurahia kuandaa chakula kwa utulivu na upendo. Jambo sana sana ambalo inanipa furaha. Nikuona kwamba wenzangu, marafiki, familia wanapofurahia na kutabasamu kwenye nyuso zao wanapokula chakula ambacho nilichowaandalia. Jambo hili hunifanya haswa basi moyoni niridhike na kuwa mwenye amani tele.

Ambacho mimi basi hukipenda ambacho ni chakula cha kipekee ambayo ni kuku wa kukaangwa aliyewekwa kwenye viungo mbali mbali na vibanzi ambapo vimeandaliwa na vile vile viwe na rangi ya dhahabu. Chukila hiki basi mimi hukikula basi hunifanya basi niwe na furaha ribo ribo. Na pia huweza kunikumbusha wakati tulivu. Haswa mwishoni mwa wiki ambapo mimi wakati mwingi basi hupenda kukaa chini basi. Na kuweza kula hiki chakula. Ama kujiandalia hiki chakula ambacho chenyewe basi huweza kuniridhia.

Kwa upande wangu, jinsi ambavyo nahimiza ushirikiano katika timu, ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anakaa vyema. Wakati ambapo mnafanya kazi, iwapo ni ile kazi ambapo inaeza ikakuruhusu, uweze kuuliza mwenzako, ama kazi ambayo unaeze ukaitaka kufanya na mwenzako, ni vyema kwamba uwe huru kuweza kuuliza mwenzako. Kwa hivo nahimiza ushirikiano kwa ile njia ambayo nitaweza kuzungumza na wale ambao tunafanya kazi. Wawe huru kuweza kuwauliza wenzao swali lolote lile. Wasiwe na labda jambo ambalo labda wa upande wao wanaona kwamba hawezi wakauliza swali bali wawe huru kuuliza swali lolote kwa ule mtu ambaye anaeza uliza.

Mwalimu ambaye sitawai kumsahau ni yule mwalimu wa historia. Ninashinda kama nimemkumbuka kila siku wakati ambapo naongea mambo ya historia. Kwa sababu huyu mwalimu alinitia bidii. Akafanya nikapita lile somo. Mwanzoni sikuwa nalipenda. Ila kutokana na yeye kuniongelesha na kunitia bidii niliweza kupenda lile somo. Baadae nikalifanya na nikalipita vizuri sana katika mtihani wangu wa mwisho wa sekondari. Hata leo nimesomea historia.

Ni kweli, napenda kucheza michezo ya video wakati ambapo unacheza michezo kama hizi unasikia vizuri sana. Kwa hivyo ni kati ya mambo ambayo mimi hufanya. Unapata kwamba wakati ambapo unacheza michezo ya video ni jambo ambalo unaeza kuchezea pale mtandaoni na mahali popote pale labda hata kwenye kompyuta.

Jukumu ambalo nalipenda zaidi pale kazini ni ile jukumu ya kuongoza. Kwa hivyo kwa upande wangu, napenda kuongoza. Na pia jukumu lingine ambalo nalipenda ni kufundisha watu. Kwa hivyo, napenda kuwaongoza wale ambayo labda wako chini yangu ama tu wale wenzangu kwa jambo lolote lile. Tuseme kwa mfano, kuna mkutano mahali, ningependa nieze ku kuongoza ule mkutano. Labda wakati mwingine pia, labda tunafanya masomo ya kikazi ama tunafanya jambo lolote lile mimi napenda kuongoza pale kazini.

Ninawasiliana vizuri sana na wafanyikazi wenzangu pale kazini na mara mingi, mawasiliano yetu ni mawasiliano ya kikazi peke yake. Kwa hivo labda tunaeza tukazungumuza kidogo kuhusu mambo ya maisha hapa na pale kama vijana ama kama watu wakubwa pale. Lakini kwa mara mingi mawasiliano yetu na wafanyikazi ni mawasiliano mazuri. Na kwa mara mingi mambo ambayo tunazungumza sana ni mambo ya kikazi kwa sababu ile mazingira ni mazingira ya kazi na ndiposa muweze kuendelea vyema. Hata wakati ambapo mnatia bidii kazini pale, mnastahili kuwa na mawasiliano mema. Kwa hivo tunawasiliana mema na tunaezawasiliana saa zingine kwa simu labda tukiwa pale nyumbani na pia tunawasiliana. Uso kwa uso wakati ambapo tuko pale kazini. Kwa hivo mawasiliano ni mazuri sana.

Kwa hivo nitakueleza kuhusu filamu yangu ambayo ninaipenda zaidi ile filamu ilieza kutolewa mwaka wa elfu mbili na tano pale marekani ni filamu ya marekani na inaitwa prison break kwa sababu inanipendeza sana ile filamu kwa sababu jinsi ambavo ilieza kuchezwa na pia wale wachezaji walikuwa ni watu wenye akili zaidi. Kwa hivyo walikuwa ni watu ambao walibarikiwa na walijua kuicheza vizuri. Kwa hivyo ile filamu ni filamu ya action ambapo ilikuwa inahusisha wale watu kutoroka kutoka pale wakati ambapo walikuwa wamefungwa pale kwa gereza. Kwa hivyo wakaeza kutoroka pale. Kwa hivyo mara yangu ya kwanza kuona ile filamu. Ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili, ishirini na tatu. Na ilikuwa ni mara yangu wa kwanza kuona ile filamu na kutokea siku hiyo mbaka sasa sijawahi kuisahau. Kwaivo mtu ambaye alileta hamu kwenye ile filamu ni ule mshiriki mkuu. Ambaye ndiye alikuwa mwenye akili aliweza kusaidia wale wengine kuweza kutoroka pale gerezani. Kwaivo kweli kabisa ningependa kuona ile filamu tena na huwa najipanga na ipo siku ambapo tena nitakuja kuirudia. Kwa hivo kwa sasa bado nataka niweze kusahau kidogo kuihusu. Ili wakati ambapo naeza kuiona tena, iweze kunipendeza.

Pale kazini naboresha michakato ya kikazi kwa njia ya kompyuta. Kwa hivyo natumia yale mifumo ya kompyuta kufanya kazi. Kwa sababu saa zingine unapata kwamba kazi zinazojirudi. Kama vile labda kutuma barua pepe, labda kutuma shukrani pale labda hata kuandaa nakara kwa hivyo natumia vifaa samahani kama vile vya Microsoft. Na pia naweza kutumia mifumo ya usimamizi kwa hivyo natumia programu za kusimamia miradi kama vile trelo na pia saa zingine natumia sana. Ili kufuatilia hatua za kikazi kwa uwazi mzuri sana kwa hivyo, hayo ndiyo baadhi ya michakato ambayo huwa natumia pale kazini. Na unapata kwamba michakato ambayo natumia ni mingi sana. Kwa hivyo, nimekueleza tu yale kwa sasa.

Kwa hivyo, wakati wa msongo wa kazi pale, kwa hivyo mbinu ambayo natumia, labda kama kazi ni tuseme kwa mfano kazi ni mingi sana, nitachukua ile mapumziko mafupi, mafupi, mafupi. Kama ya dakika mbili kisha, nihakikishe nimerudi pale kazini. Wakati ambapo hakuna kazi, unapata kwamba ile wakati ambapo unachukua mapumziko, utachukua mapumziko kwa muda mwingi sana. Hilo wakati ambapo kuna msongo wa kazi, utachukua, mapumziko machache kama ya dakika mbili, dakika tano, pale, kuendelea. Na pia, kuna mifumo ambayo tunatumia pale, ili kuhakikisha kwamba tumeweza kufanya kazi ambazo ziko na haraka, labda mifumo kama yale ya matrix, tunatumia mifumo kama hivo. Kwa hivo, tunavunja kazi kubwa pia kwa hatua ndogondogo ambazo ni rahisi kuzimaliza. Tutaanza na zile kazi ambazo zina hitajika kwa haraka. Kisha baadae tutamalizia zile kazi ambazo hazina haraka. Kwa hivyo, hayo ndiyo baadhi ya mambo ambayo tunatumia wakati ambapo kazi imejaa pale kazini ama wakati ambapo kuna msongamano mkubwa wa kazi pale.

Sawa nitakueleza kuhusu mfanyibiashara mmoja ama bora ambaye namjua zaidi duniani kwa hivyo huyu mfanyibiashara ni Elon Musk anatoka pale Marekani kwa hivyo kwa upande wangu ni bilionaire na ni tajiri mkubwa sana na ameweza kutajirika kwa sababu ya biashara zake kwa hivyo ninampenda yule mfanyibiashara kwa sababu ni yule ambaye labda ningeweza kumuiga kwa sababu ya mafanikio yake kutokana na ule uwanja wa biashara na unapata kwamba duniani anajulikana duniani kwote. Kama mfanyibiashara na yule mtu ambaye ni mwenye akili sana. Kwa hivyo kitu cha ajabu ambacho alifanya ni wakati ambapo alinunua ile mtandao wa X na pia jambo lingine ambalo alifanya ni kufufua kampuni ya gari za Tesla. Kwa hivyo hayo ni kati ya mambo ama baadhi ya mambo ambayo huwa namkumbuka kuhusu kwa hivyo, kitu ambacho najifunza kutokana kwa Elon Musk ni bidii bidii ambayo mtu anastahili kutia bidii na awe na mambo mengi kwa sababu Elon Musk ana ana kampuni mingi sana. Kwa hivyo, jinsi ambavyo nahisi anafanya biashara vizuri sana na ameweza kuwashinda wale wagombea ambao labda wanaweza wakakuja kumpa. Labda wanaweza kubishana na yeye lakini ako upande wa juu sana kwa hivyo Elon Musk ni mtu ambaye ama mfanyibiashara ambaye kwa upande wangu. Naona ni mfanyibiashara mkubwa sana na mfanyibiashara bora duniaini kutokana na. Jinsi ambavyo amefaulu katika biashara yake na ametatua tatizo mingi sana duniani ambapo kwa sasa inatusaidia sisi kama watu ambao wanaishi kwenye ulimwengu huu.

Nisawa, nitakueleza kuhusu mazoezi yangu ya kila siku. Kwa hivyo, mazoezi ambayo huwanafanya ni yale mazoezi ya kukimbia. Kila siku wa asubui niki amka na kimbia pale. Kwa hivyo, labda pia kwa upande mwingine, pia, jimu nafanya mara kwa mara. Kwa hivyo, nitamka ni kimbie ila kukimbia. Ndiyo mazoezi ambayo huwanafanya mara kwa mara. Lakini kuenda pale kwa jimu nitaenda labda weekend wakati ambapo siendi kazi bali kukimbia. Nafanya kila siku. Nita amka nikimbie, kidogo, kisha nirudi nyumbani pale, nioge kisha niende kuenda nieze kuenda kazini. Kwa hivo, naifanya marasaba kwa wiki. Na manisha kwamba ni, kila siku pale. Na kikisha kwamba nimeweza kukimbia. Kwa hivo napenda kufanya haya mazoezi wakati wa asubuhi. Wakati ambapo ni meamka tu, kutoka pale kitandani. Naeza kuosha ile uso yangu kisha nitoke kwa nyumba niende nikimbie, nikirudi, nitaeza kuvalia nguo, kisha niende kazini kwa sababu mimi sifanyi, kazi mahali mbali sana nikaribu na mahali ambapo naishi. Kwa hivi baada ya mazoezi huwa najihisi kama, mkimbiaji bora duniani. Na kwamba mwili wangu umetulia, na kua mwenye furaha sana.

Kwa hivyo likizo yangu ya ndoto pale, nitakueleza. Kwa hivyo labda ningependa kutembea ufaransa. Kwa hivyo ufaransa ni nchi ambayo kwa upande wangu huwa inanipendeza sana. Na wakati mwingi nikiwa pale, hiyo ndo ndoto yangu natamani kufika pale ufaransa. Pia napenda lugha yao, lugha ya kifaransa. Kwa hivyo ni mjini tu ambapo ningetamani nieze kufika mji wa ufaransa pale. Kwa hivyo, jambo mbalo ningependa, niende kufanya huko labda ni kutembea na kujifunza lugha yao na pia kuona wale watu ambao wanaishi kule. Kwa hivyo, jambo mbalo ningependa, niende kufanya huko labda ni kutembea na kujifunza lugha yao na pia kuona wale watu ambao wanaishi kule. Kwa hivyo, nahitaji kutembea sana zaidi ya kupumzika.

Ni sawa, asanti kwa hilo swala, nitakueleza kuhusu taratibu wangu wa kahawa au chai. Kwa hivo, nitakueleza mimi huwa nakunywa kahawa. Sio chai, kwa hivo napenda kahawa sana. Kwa hivo, mara kwa mara, nitakunywa kahawa zaidi ya chai. Chai, labda nikunywe kwa jirani, ama kwa rafiki yangu, ila kama ni kwangu, nitakunywa kahawa. Kwa hivo, jinsi ambavo naanda kahawa, kupanda wangu nachemsha maji, inachemka, vizuri sana, kisha baada ya kuchemsha. Nitaweka kahawa kwenye kikombe kisha nimwage maji. Na niweke sukari ndani kisha niweze kukoroga. Alafu kahawa yangu hiko tayari. Kwa hivyo kitu ambacho naongeza pale. Ni sukari tuu peke yake. Ndiyo ambaye naongeza samahani. Kwa hivyo kwa sababu mimi napenda tu kahawa yenye sukari peke yake. Napenda kuikunywa kwa nyumba yangu. Na pia labda pale hotelini. Kwenye zile duka za kahawa labda kama niko na mazungumzu ama na mkutano na mtu yeyote yule kwa hivyo kabla sijakunywa kahawa huwa nasikiza ni kama siko sawa kwa hivyo lazima nieze kunywa kahawa kila siku jioni sana sana wakati wa jioni wakati ambapo nimeshatoka kazini ili niweze kuwa mwenye nguvu na ili wakati ambapo nasoma vitabu zangu jioni kabla ya kuenda kitandani niweze kuwa kwamba naeza kusoma kitabu nisikuwe mwenye usingizi kwa hivyo nitakunywa kahawa kwanza kisha nisome kitabu kidogo kisha baday3 nieze kulala.

Nitakueleza kuhusu wakati mkua mpira wa beziboli pale. Kwa hivyo kwa upande wangu ingawa hua sifuatili sana beziboli. Ninafahamu kidogo kuhusu beziboli. Kwa hivyo hua kuna nyakati muhimu sana katika mchezo huu. Wakati mkua mpira wa beziboli maramingi ni huwa ni pale ambapo mchezaji anapopiga mpira kwa nguvu. Na timu yake kupata pointi na ushindi. Kwa hivyo mchezaji anaweza piga ule mpira kwa nguvu kisha uweze kuanguka pale chini. Na mashabiki hushangilia zaidi kwa sauti kubwa. Na uwanja pia huja msisimuko pale. Kwa hivyo kwa maoni yangu wakati huu ndiyo wakati wa kipekee. Wakati mkuu sana kwa sababu wakati huonyesha juhudi za timu na pia huonyesha mazoezi yao. Kwa hivyo pia, huu wakati huonyesha ule mshikamano wa timu. Na unapata kwamba wakati kama huu, furaha hujaa pale, furaha tele kwa mashabiki na pia wale wachezaji na mashabiki kwa kila mchezo. Wachezaji wakati ambapo wanaona kwamba washabiki wamefurahi, hii huwa inawapa motisha ya kuendelea kufanya vizuri na kuweza kushinda ule mchezo.

Jinsi ambavyo nashughulikia udhaifu wangu pale kazini, nitaweza kukaa chini kwanza nigundue huu udhaifu ni upi na unaletwa na nini. Kwa hivyo wakati ambapo nishagundua udhaifu, nitafanya bidii ili niweze ku kuhakikisha kwamba nime nimeweza kuwa mtu ambaye anaeza kukuja juu kidogo kwa hivyo kupanda juu kila siku. Ni vyema kwamba unajitahidi wewe kama binadamu ili uweze kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo yanakuzuia umeweza kuyapiga na umeweza kuenda zaidi ya pale. Kwaivo mimi kwanza nitaeza kujua udhaifu ni upi. Kisha labda nitazungumza na msaidizi pale anipe maoni yake kisha nitaeza kuendelea vizuri.

Kwa hivyo mandhari moja nzuri ambayo niliwahi kuona ni katika mpira wa miguu. Kwa hivyo ni kabla ya finali ya ligi ya mabingwa mwaka uliopita. Kwa hivyo unapata kwamba uwanja ulikuwa umepambwa kwa mabango na mabano mazuri. Haya mabano yalikuwa ni mabano ya ligi ya mabingwa. Kulikuwa na taa kali na pia kulikuwa na rangi za timu zilizokuwa zikicheza. Kwa hivyo pia katika haya mandhari, kulikuwa na nembo kumbwa, samahani, nembo kubwa ya ligi ya mabingwa ambapo ulionekana katika ule uwanja, wa ambapo ulikuwa unatumika kucheza hii fainali pia. Kwa hivyo kwenye huo uwanja pia kulikuwa na mashabiki, na hawa mashabiki walikuwa na bendera ya kila timu. Kama ni shabiki wa timu E, alikuwa na bendera ya timu E. Kama ni shabiki wa timu B, alikuwa na bendera ya timu B. Walikuwa wakiimba, hali ambayo ilijenga msisimuko mkubwa sana hata kabla ya ule mchezo kuanza. Kwa hivo unapata kwamba haya mandhari yalifanya kwamba nitambue jinsi ambapo mpira wa miguu unavyowaunganisha watu na pia kuwafanya watu waweze kuja pamoja na kuwasiliana vizuri. Kwa hivo hii ni kati ya moja wapo ya zile mechi kubwa ambazo hucheza pale ulaya kila mwaka. Kwa hivyo haya ndio mandhari ambayo nimewahi kuona.

Kwa hivo mboga ambazo napenda kula sana ni sukuma wiki pale kwa maana inasaidia mwili vizuri sana kwa hivyo kupande wangu napenda kula sukuma wiki na wakati ambapo nakula sukuma wiki huwa siikuli bure labda nitaikula na mayai ambayo mepikwa ama na nyama ama na samaki pale. Kwa hivyo hiyo ndio mboga ambayo napenda kula.

Natumia njia ya meditation kupumzika pale. Kwa hivo kitu ambacho kinanifanya, nieze kupumzika labda ni baada ya kufanya kazi mingi, ama labda baada ya kutoka mazoezini, itakaa pale nitulie, nieze kufanya meditation, nieze kujua jinsi ambavo nitafanya kutokana na mafikirio yangu. Kwa hivo, wakati ambapo nilijifunza njia hii ni wakati ambapo nilikuwa naenda kwenye jimu pale. Kwa hivyo, napenda kufiriki muda wa asubuhi na pia kabla ya kuenda kulala pale usiku. Kwa hivo, baada ya kufanya ambapo mapumziko haya, huwa najihisi mwenye nguvu na mtu ambaye anaeza, akaeza kuangalia siku ijayo vizuri.

Kwa hivyo nitakuweleza kuhusu kumbu kumbu langu la utotoni. Kwa hivyo hii kumbu kumbu inahusisha safari ya kuenda marekani ambapo nilipelekwa na baba yangu pale baada ya kumaliza mtiani wa kidato cha nane ambapo nilipita vizuri sana na nikakua mwafunzi wa kwanza. Nchini mzima, nchini ya Kenya yote. Kwa hivyo nilipelekwa marekani pale, ambapo tulitembelea jiji la New York pale na baba yangu. Kwevo nilikuwa na baba yangu wakati ambapo tulienda pale marekani. Kwevo kitu ambacho kilifanya hiyo kumbu kumbu hiwe ni amalu. Kua sababu nilienda mahali ambapo sikuwa ni mewai kuenda. Tulienda marekani. Na tulieza kuwona mambo mengi sana ambapo hadi kufikia leo niko na zile picha. Na zile kumbu kumbu bado ziko freshi kwenye akili yangu. Kwevo na hisi vizuri sana ni kikumbuka hayo mambo. Na huwa natamani tuweze kurejelea ila kwa sasa, labda niweze kujipeleka mimi mwenyewe na natumai siku moja, nitaweza kujipeleka pale marekani tena, niyeze kutembelea mji wa New York, ama nyeze kutembelea majiji mengine mengi yalio pale marekani, labda kama Florida, kama California, na pia mji mngine ambao mimi upenda sana. Labda tuseme muji ambao wanaituwa Minnesota.

Kwa hivyo nina malengo mengi pale kazini malengo ambayo naitaji muda mrefu ila kwa sasa nitakueleza tu kuhusu lengo moja. Kwa hivyo pale kazini lengo langu la muda mrefu ni kukuza ujuzi wangu na nataka niakikishe kwamba nimeweza kupata mazoezi ama uzoevu zaidi. Katika kazi ninaifanya natamani kuwa mfanya kazi mtaalamu. Anayeminika na meneja. Na ambaye anaweza kuchengia kwa ufanisi. Na maendeleo makubwa katika mafanikio ya kampuni ambayo nafanya kazi nayo sasa. Pia jambo lingine ningependa kupata nafasi ya kuchukua majukumu makubwa zaidi ya uongozi. Ili niweze kusaidia wengine. Na pia naamini naweza kukuza timu kwa njia kubwa sana na pia kwa ujumla, lengo langu lingine pia ni kujijenga na pia kujenga taaluma huko kazini ni kisaidia shirika ama kampuni kufanya malengo yake ya kila siku ili niakikishe kwa mba kila mmoja amepata mafanikio mimi nimepata mafanikio yangu na pia kampuni imepata mafanikio yake asante.

Nitakueleza kuhusu mchezaji mbora wa mpira wa kikapu na huyu mchezaji anatoka pale marekani. Kwa hivyo kwa maoni yangu na pia ninaamini kwamba kwa maoni ya watu wengi hapa duniani. Kila mtu anajua kwamba mchezaji mbora wa mpira wa kikapu ni Lebron James. Ambaye anatoka pale Marekani. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu ninampenda kwa sababu ana nguvu na pia ni mrefu na pia jambo lingine, ana ujuzi mkubwa na uwezo wa kuongoza timu yake kwa sababu, anajulikana kwa kuingiza magoli pale. Kwa hivo huwa anafunga pointi na kutuo pasi na pia anasaidia ulinzi pale. Kwa hivo, na kumbuka kwamba ni michezo mingi ya ajabu ambaye amecheza. Hasa katika zile finali za NBA, Ambapo alionyesha uzoefu na utulivu mkubwa na pia kuonyesha kwamba yeye ni shujaa na yeye ni mtu ambaye amezoea na yeye ni mtu ambaye anajua kitu ambacho anafanya katika huu, mpira wa kikapu. Kwa hivyo kila ninapomwona Lebron James akicheza, kwa hivyo nahisi kwamba nikona msisimko na pia nina motisha kwa sababu anavyo onyesha bidii pale na tamani pia kuwa mtu kama yeye kwa maana mimi napenda, wale watu wenye bidii pale. Kwa hivyo ana nidhamu na pia ni mtu ambae anajituma. Jambo ambalo anafanya pale uwanjani inaonyesha kwamba wakati ambapo yeye hayuko pale uwanjani, huwa anafanya bidii na huwa anafanya mambo mengine pale. Na wakati ambapo anakuja pale uwanjani anaweza kuonyesha haya. Kwa hivyo katika huu, mchezo wa mpira wa kikapu, Lebron James ndio mchezaji bora zaidi kwa maoni yangu na najua kama nilivyo kueleza hapo awali, haya pia ni maoni ya watu wengine pale duniani na ni maoni ya watu wengi sana. Pia Lebron James ni kati ya watu mashuhuri sana duniani ambao wamefanikiwa kutokana na michezo.

Kuna mambo mengi ambayo nafanya pale ili kuweza kushirikiana na timu pale kazini ama mahali popote pale ambapo labda inahitaji timu. Kwa hivyo ninaposhirikiana na timu, ninahakikisha kwamba nasaidiana na wao vizuri na pia nahakikisha kwamba nimeweza kusikiza maoni ya wenzangu vizuri. Pia unaelewa kwamba wakati ambapo unasikiza, ni vizuri sana utaweza kujua suluhisho wakati ambapo unasikiza. Kwa hivyo, jambo lingine pia niko tayari pia kusaidia pale inapohitajika. Na kushiriki kimawazo na wenzangu kwa heshima nikiweza kuheshimu maoni ya wenzangu pia. Upande mwingine pia nahakikisha kwamba ninaeleza majukumu yangu kwa wakati ili kuepuka kuathiri kazi ya wengine labda na pia kuathiri kazi yangu pale kazini kwa hivyo kwa kufanya mambo kama hayo unapata kwamba timu inafua dafu katika kazi zake na timu inafanya kazi vizuri kwa ufanisi na kampuni pamoja na mimi pamoja na ile timu unapata kwamba tumeweza kuyafikia malengo kwa pamoja yale malengo ya mwaka. Tutakuwa kwamba tumefikia wakati ambapo tunafanya mambo kama haya niliyokutajia.

Nadhani kwa upande wangu, wakati ambapo nimesha fanya wasilisho, mimeuhisi kama mtu mchangamufu sana. Na pia huwa kunakuwa na labda mchanganyiko kidogo wa wasiwasi na kujiamini pia. Mawazo yanaweza kuwa ni mawazo hofu kwa upande wangu, lakini ninapoanza kuzungumuza na kuelewa mada vizuri huwa najiweka huru pale. Kwa hivyo wasitisho pia kunisaidia kuboresha ujuzi wangu samahani walugha. Na ujuzi wamo wasitano na pia huwa najiamini sana mbele ya watu. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mimi hujihisi kuhusu wasitisho.

Kueleza kuhusu shughuli zangu za siku ya mvua kwa hivyo kwa upande wangu napenda mvua kwa sababu mvua inaweza kutoa joto jingi na pia inaleta baridi pale kwa hivyo siku za mvua hunipa fursa ya kupumzika na kufanya shughuli za ndani shughuli za pale nyumbani ama pale kwenye nyumba yangu kwa hivyo nitaketi pale. Sebuleni, wakati ambapo mvua inanyesha inategemea iwapo itakuwa inanyesha ni mchana. Nitaketi pale sebuleni iwapo itakuwa inanyesha usiku. Labda nitakuwa pale kitandani nimeenda kulala. Kwa hivyo mimi hutumia muda wangu kusoma vitabu. Na pia huwa naandika pale chochote kile ambacho nataka kuandika. Kwa hivyo pia wakati mwingine mvua hunisaidia kutazama filamu. Kwa hivyo labda huu ni wakati ambapo natazama aidha televisieni na pia mara nyingine nitacheza michezo ya kompyuta pale. Kwa hivyo pia kuna shughuli zingine ambazo mimi hufanya labda shughuli za ubunifu pale. Lakini kwa mara mingi sana mimi husoma kitabu. Kwa hivyo ni kweli kabisa nakumbuka siku ya mvua ambayo nilifurahia zaidi hiyo siku mvua ilinyesha kwa wingi sana. Kwa hivyo nilikaa pale. Na nikasoma kitabu changu nikakimaliza. Na baada ya kukimaliza mvua pia ilikuwa imeisha. Kwa hivyo nakumbuka kwa sababu ilinipa fursa ya kusoma kitabu changu mpaka wakati ambapo nika kimaliza. Kwa hivyo mvua inabadilisha mpango wangu ni kweli. Labda kama nilikuwa nataka kuenda kazini labda mvua ianze kunyesha pale asubuhi ama kunyesha asubuhi. Nitakosa kuenda kazini. Ama labda niende baadaye kwa hivyo ni kweli kabisa lazima mvua ibadilishe ratiba yako ila inategemea inanyesha wakati mgani na inanyesha siku gani pale. Labda kama ni siku ya kazi itabadilisha ratiba ama jinsi ambavyo mpango wako uko kama ni siku ya kazi lazima itaweza kubadilisha. Labda kama ni wikendi uko pale nyumbani kwa kidogo itabadilisha tu kidogo lakini si kwa asilimia kubwa na hata inaweza kosa kubadilisha lakini kwa mara mingi sana inabadilisha tuseme kwa mfano unastahili kwenda kazini. Kwa hivyo, wakati ambapo nasikia sauti ya mvua, labda pahali kuna, kuna hisia tofauti tu, kwa hivyo inalingana, labda kuna zile hisia utafurahia, kwamba mvua imeweza kukuja, na pia labda kuna zile hisia ambapo, utaweza kukasirika kutokana na utajuliza kwa nini sasa inanyesha sasa hivi, si inginyesha wakati mwingine, kwa hivyo hayo ndiyo baadhi ya mambo.

Bila shaka kwa upande wangu nina pendelea ile chakula yenye latha tamu na chakula yenye chumvi pale. Kwa hivyo labda tuseme kwa mfano kitu kama nyama na labda mboga pale. Sababu ni kwamba hizo latha zinalingana vizuri sana kwa hivyo na ni tamu na pia huleta raha kwenye kinywa. Na wakati ambapo unaenza kumeza chakula kama hizi ama kuzikula unasikiza vizuri. Samahani, chumvi pale inaongeza msisimko wa latha na pia inaongeza mchanganyiko ambao unafanya chakula kuwa wa kusisimua na chakula kinakua kitamu pale ni kama tu jinsi ambavyo unaeka skari kwenye chai. Kwa hivyo unapata kwamba chakula kinakuwa kimependeza sana na kinaonja latha nzuri ama latha tamu, latha tele, latha ambayo inavutia ambayo labda kila mtu angependa aketi pale na wewe kuweza kusikia vizuri wakati ambapo mnakula ile chakula.

Kwa upande wangu, napenda ladha ya chokleti. Kwa hivyo, aina ya keki ambayo napenda ni ile keki yenye chokleti, ambayo iko na krimu kidogo ya vanilla, kwa sababu chokleti hutoa ladha tajiri, na pia ikona ladha tamu, na ladha yenye nguvu pale na ya kuvutia. Kwa hivyo, ile krimu ya vanilla, inaleta upole na inaleta usawa wa ile keki, na ikifanya kila kipande wa keki kikiwa kitamu wakati mbapo unaonja kile kipande unajisikia vizuri. Unaeza kusikia ule utamu pale mdomoni. Utamu ambao ni mzito kidogo na pia ni mwepesi uko pale katikati. Pia hii keki ni hafla na pia inafurahisha na kuniletea raha sana. Pale mweo ni wakati ambapo naweza kuikula pale ile keki ya chokleti.

Kwa upande wangu nafanya mazoezi siku zote kwa hivo ntafanya mazoezi asubuhi na pia ntafanya mazoezi jioni kwa hivyo inategemea pia na siku. Kwa hivyo labda kama ni siku za kazi ntafanya mazoezi asubuhi pale kidogo kwa nyumba yangu kabla sijaweza kuoga pale. Pia nikirudi ntafanya mazoezi na wakati wa jioni ndiyo wakati mzuri ambapo nafanya mazoezi kwa muda mrefu. Wakati wa subuhi nafanya tu mazoezi kwa muda mchache kwa sababu nahitaji kufika kazini pale. Kisha labda kama ni siku ya wikendi nitafanya mazoezi katikati ya usiku ya siku samahani na nitafanya tu mazoezi mara moja peke yake. Kwa hivyo nafanya mazoezi asubuhi na pia nafanya mazoezi jioni.

Kwa upande wangu, ujuzi ambao naitaji kuimarisha mwaka huu ni ujuzi wa kujua jinsi ambavo AI inafanya kazi kwa kirefu ama kwa luga ya kizungu ni artificial intelligence zile roboti ambazo zinazungumza na kufanya kazi kama binadamu. Katika mazungumza ya kiluga na labda kisayansi pale na hata mazungumzo ya kibiashara ama kimazingira kwa hivyo, ningependa nieze kuimarisha ujuzi wangu ili niweze kujifunza vizuri na kueza kujua AI kwa kijumla.

Kwa hivyo kinywaji cha baridi ambacho nakipenda napenda ile soda ya Fanta ile ya Fanta Black Current. Kwa hivyo mara mingi sana hata nikienda kutazama mpira kwenye klabu. Nikienda kwenye sherehe. Iwe ni harusi. Iwe labda ni jambo lolote lile. Labda kama ni mikutano ya kazi ama niende nitembelee rafiki yangu. Ama mwanafamilia yeyote pale. Kwenye chumba chake akiweza kuniuliza kwamba ni kinywaji gani ambacho nitatumia huwanataja ile soda ya Fanta ya Black Karen naipenda sana kwa sababu ya ladha yake. Na nitamu wakati ambapo naikunywa huwa najihisi mtulivu na roho yangu inasikia vizuri sana. Kwa hivyo napenda hicho kinywaji sana. Hata ukieza kuniuliza mara ngapi, nitaweza kukutajia tu hicho kinywaji.

Kwa kuwa mimi sipendi sana mchezo wa mpira wakirugby ila nina akili kidogo kuihusu kwa hivyo nitakueleza kuhusu yale ambayo najua kuhusu mpira huu. Kwa hivyo timu ambayo labda naijua pale ambayo labda nimeeza kuiona na kusikia story kuihusu pale mtandaoni ni ile ambayo inaitwa USA Eagles. Kwa hivo, hii ni timu ya taifa ya marekani ambayo inashiriki katika mashindano ya kitaifa ama mashindano ya kimataifa ya kiragbi. Kwa hivo, kwa sababu naipenda timu ile kwa sababu ni timu yenye bidii na inaleta mambo mazuri wakati ambapo inacheza unapata kwamba matokeo ni matokeo ya juu pale. Kwa hivo labda tu nikikueleza mchezaji ambaye namkumbuka kutoka kwenye hii timu ni yule ambaye naitwa Madison Hughes. Kwa hivo Madison Hughes ni kiongozi wa hiyo timu ambaye anachezea ile rugby 7s ya marekani na amekua kiungo muhimu sana katika mafanikio ya hiyo timu. Kwa hivo huyu mchezaji pale unapata kwamba ana uwezo wa kupiga pointi kutoka kwa mashambulizi ya mbali na pia kwa upande wa timu kawaida anasaidia ile timu kueza kushinda vizuri. Nakumbuka mchezo mkuu wa hiyo timu wakati ambapo ulikua unacheza katika finali ya kombe la kimataifa pale nakumbuka vizuri sana na walieza kucheza mchezo mzuri ambao ulinifurahisha sana. Kwa hivyo, wakati ambapo hiyo timu inacheza, mimi huwa nahisi vizuri na nataka kutazama nieze kuwaona kufurahia. Pia, wakati ambapo huu mchezaji anacheza, huyu Madison Samahani huwa nafurahi sana ni mchezaji wangu ambaye nampenda katika ile timu ya USA Eagles.

Mimi huwana lea nywele zangu marambili samahani kwa wiki mbili ama wiki tatu ama wakati mwingine hata mwezi moja na unapata kwamba ni meeza kuweka nywele safi na zimekauka kwa hivyo sipendi ziki wa na maji pale. Kwa hivo huwanazitia mafuta za asili pale ili ziweze ku niweze kuzilinda vizuri. Pia natumia sabuni ya shampoo wakati a mbapo naosha ama nitaenda pale kwenye kinyozi. Nieze kuoshwa vizuri ili ieze kuwasafi sababu wakati a mbapo nywele sio safi. Na pia wakati a mbapo unakosa kuzipanguza vizuri wa baada ya kuosha utaweza kuskia kwa mba kana kwamba unajikuna jikuna kichwa. Kwa hivo natumia mambo mengi sana kulinda nywele yangu wakati ambapo naikuza. Kwa mda wa wiki mbili ama tatu ama sa zingine mwezi moja kabla ya kwenda pale kwenye kinyo zi kuweza kuinyoa. Nahakikisha kwamba ni meimarisha nywele na nimeziweka laini ili ziwe rahisi kuthibiti na niwemtu msafi.

Asanti sana kwa hili swali, kwa hivyo tukianza, nikianza kukueleza naomba ufahamu kwamba michezo ya olimpiki ni muhimu sana kwangu. Kwa hivyo mimi hupenda kutazama hizi michezo, ambayo ni sana sana michezo ya riadha, hasa zile mbio fupi za mia kwa mia ama mia na miambili. Kwa hivyo ninaupenda huu mchezo kwa sababu ya misisimko pale na zile kasi yake unapata kwamba wachezaji hujaribu kuvunja rekodi za ulimwengu ambazo zinakuwa zimeekwa na wale wakimbiaji ambao wanakuwa wamekimbia kabla ya wao. Kwa hivyo kuna medali na pia kuna dhahabu na pia kuna zawadi nyingi sana ambazo huwa zinapeanwawa hapa. Kwa hivyo mchezaji mmoja ambaye nakumbuka sana ni Usain Bolt ambaye anatoka pale Jamaika namkumbuka kwa jinsi alivyo akikimbia haraka na kushinda medali nyingi sana duniani. Kwa hivyo, nina furaha za kizalendo sana wakati ambapo michezo ya olimpiki zinapotazamwa. Kwa hivyo, kwa sababu nchi yangu ya Kenya ni kati ya zile nchi ambazo huwa zinatoa watu mashuhuri sana, watu ambao wanajua kukimbia kwenye hizi michezo. Kwa hivyo nchi yangu ina wanariadha wengi sana na huwa nafurahia wakishinda wakati ambapo natazama. Kwa hivyo huu unakuwa kwamba ni wakati wa kusisimua sana na wakati wenye furaha ambapo sisi kama nchi, familia, dunia na mashabiki. Tunajitokeza kuweza kufurahi sana. Wakati ambapo tunatazama wale ambao tunawapenda wakiweza kushiriki.

Kwa hivyo, siku ya leo, nitakueleza kuhusu ufanisi katika elimu. Kwa hivyo, ufanisi ama elimu ni zaidi ya kupata alama za juu kwenye mtihani. Pia, ni kuhusu kukuza uwezo wako kielimu pale kwenye akili yako. Kwa hivyo kupata maarifa ya kina na pia ni jambo ambalo linatusaidia kujiandaa kwa kuwa raia wenye tija na, raia mwenye mchango kwenye jamii mchanga, mchango chanya, kwenye jamii yake ama kwenye nchi yake. Kwa hivyo ili kufikia ufanisi huwa masomo, kwa hivyo kuna siri na njia mbali mbali ambazo kila mwanafunzi anaweza kuzifuata. Kwa hivyo kwanza kabisa kuna nidhamu ya kibinafsi na pia kuna ufunguo mkuu. Kwa hivyo huwezi kufikia ufanisi bila kuwa na ratiba ama madhubuti ya kusoma na kuitafuta kwa uaminifu. Kwa hivyo unastahili kuwa mtu mwenye bidii pale. Kwa hivyo, jambo lingine pia inahusiana na labda kuweka kando muda maalum kwa ajili ya masomo na kwa ajili ya kupitia masomo yako ili uweze kuwa mtu mwenye bidii. Kwa hivyo, unastahili kupunguza vishawishi kadha kama vile simu za mikononi au labda michezo haustaili kuwa na simu wakati ambapo unasoma pale. Labda kama uko nayo unastahili kupunguza jinsi ambavyo unatumia ile simu. Kwa hivyo, ndiposa uweze kuwa na ufanisi katika masomo, unastahili kuzingatia kwa kina, kile ambacho unakifanya, na kile ambacho unakitaka maishani. Kwa hivyo, unastahili kukaa chini, uweze kujiuliza, uweze kujiita jina lako, useme kana kwamba mimi, mtu fulani, ninataka nini maishani mwangu, na ni jambo lipi ambalo nalitaka, ili niweze kufika pale. Kwa mfano hapa tunazungumza kuhusu ufanisi wa elimu. Ni nini ambayo unahitajika kufanya ili kupata huu ufanisi wa elimu nimekueleza kuhusu nidhamu ambayo nidhamu itakusaidia kuendelea hata pale ambapo hamasa inaweza kupungua unanielewa vizuri? Pili ufanisi pia unahitajika uwe na malengo yaliyo wazi na malengo yanayopimika. Kwa hivyo, badala ya kusema kwamba nataka kufanya vizuri shuleni. Ni bora wewe kama yule mwenye maisha yako, yule ambaye anajiendesha, yule ambaye ako uongozini. Ni bora ujipe moyo na uwe mbele. Unastahili kupata alama za juu katika masomo na ni jambo gani ambalo utafanya ili upate ufanisi wa kupata alama kama hizi. Kwa hivyo kuna somo kama la hisabati na somo hili kwa wengine hukua ni somo gumu sana. Ila ukiweza kuweka malengo maalumu, malengo haya yatakupa mwelekeo na kipimo. Jinsi ambavyo utaweza kupiga hatua katika hili somo. Kwa hivyo wakati ambapo utafikia malengo, yale malengo madogo madogo itakua ni njia inakufungulia kuweza kufikia yale malengo makubwa makubwa. Kwa hivyo unastihili kuweka malengo madogo madogo yakusaidie kufikia yale malengo makubwa. Pia unastihili kujiaminia na kujipa motisha na unastihili kufuata malengo yako haya malengo yako makubwa sana. Kwa hivyo tatu na pia ni njia muhimu sana ambayo unastihili kufanya ili kuelewa dhana badala ya kufikiria. Hii itakusaidia sana katika ufanisi wa elimu. Kwa hivyo kumbuka kwamba elimu inahusisha kuelewa kwa nini mambo yalivyo jinsi ambavyo yalivyo. Kwa hivyo unastahili kuwa tu mtu mwenye bidii wale walimu wako wanafanya kazi kubwa kukufundisha. Lakini jukumu la kuelewa kikamilifu liko mikononi mwako. Kwa hivyo haustahili kuogopa jambo lolote lile. Labda kama uko na swali kwa walimu unaweza ukamwuliza au unaweza kutafuta muda wa ziada ili kuweka mada pale na ukazungumza na mwalimu wako kwa hivyo nimeweza kuzungumza tu kuhusu ufanisi asanti sana.